Je unapenda kutembea msituni swali ni kutembea msituni inakuwa na usalama wowote kwa hivyo kwa sababu pia ni swali ambayo mimi hujiuliza sana sana kabla sijaenda kufanya mambo mengine kutembea msituni si kitu cha kawaida kwa sababu katika dunia ya sasa msitu huwa na hatari nyingi sana kama kwa mfano watu kuna watu hatari sana unaezawapata msituni sana sana usiku ama ukitembea msituni pia unaeza patana na wanyama pori ambao wanaeza kushambulia. Kwa hivyo, kabla ujafanya jambo hilo lazimu ufikirie kuhusu usalama wako. Na hiyo ndo jambo huwana zingatia sana. Kwa hivyo, mimi si mtu ambaye anapenda kutembea msituni labda mchana ama kama natembea na vikundi vya watu kwa mfano. Kama ni matembezi, ya kuenda kuona wanyama pori, sana sana mchana kwa sababu usiku ni mgumu sana ujue hali ya hatari ilio karibu nawe. Kwa hivi husipendi kutembea msituni sana. Sana sana wakati wa usiku, si jambo la raisi sana kwangu kutembea msituni.

Timu ambayo naipenda, mimi kama binadamu ama mtu ambayo anajivunia utaifa wake, napenda timu yetu ya taifa ya Kenya, Harambee Stars, timu ya mipira ya miguu, napenda sana timu hiyo kwa sabubu imetuwakilisha sana kama taifa ni imetuwakilisha katika michezo mingi, ama na pia wachezaji wetu mmoja au wawili wameenda kutuwakilisha katika timu za kimataifa jambo hilo linanipa furaha mimi kama mwananchi wa Kenya. Nimeanza kuipenda timu hii tangu nijue kuihusu tuseme nilipo kuwa katika kidato cha tatu nili kuja kutazama mechi yao moja na nilifurahia sana, nikajivunia sana kama mwananchi kwa sababu wali tuwakilisha vizuri sana. Na mchezo wa kushangaza sana ambao ulinifurahisha ni mchezo ambao ulifanyika mwaka uliopita. Ambako Kenya tulicheza na nchi ya Morocco. Sisi wote tunajua, nchi ya Morocco ina wachezaji wazuri sana katika bara la Afrika. Lakini katika mechi zote za Morocco na timu zingine walishindwa sana kuweza timu hiyo na kati ya timu zote ni timu ya Kenya pekee yake ambayo iliweza kupambana nao ana kwa ana nashukuru sana kwa sababu tuliweza kushinda mchezo huo na baada ya hapo nilijivunia sana nilifurahi sana kutazama mchezo huo kwa sababu mimi kama mwananchi nilijivunia sana kuwa mkenya mchezaji ambaye nampenda katika timu hiyo anaituwa Ryan Ogamu, anajua kucheza sana na ni mchezaji wa kupewa sifa, kupigiwa mfano sana kwa sababu ukitazama michezo zote jinsi anavyocheza, anacheza kwa bidii na bidii hiyo imemfanya akawakilisha nchi yetu katika timu za kimataifa na mimi kama mwananchi nampenda kukumpungia sifa na kumshukuru sana kwa sababu aliwakilisha timu yetu vizuri sana. Nahisi vizuri sana timu yetu inaposhinda kwa sababu sisi kama wananchi tunafaa kujivunia ushindi. Tunafaa kufurahia kwa kuwa tunawakilishwa vyema na pia maslahi yetu yanajulikana huko nje. Tusionekane tu tukiwa watu wenye shida bali tunaonekana kama watu wenye ujuzi kwa njia moja au nyingine.

Mimi huwa nawekeza malengo yangu ya kila mwezi kazi ni sana sana mwezi unapoanza huwa na kikisha kwamba kwenye kijitabu changu. Ninaandika malengo kama kumi hivi ya kuhakikisha na nafikisha sana sana kutokana kukiongelea malengo ya bidii ambayo nataka kuiweka katika kazi yangu ama nikitaka kufanya uzinduzi wa hapa na pale huwa nahakikisha kwamba nimeiandika ama pia jinsi na jinsi ya ambavyo nitatumia muda wangu huwa nahakikisha nimeandika kabla mwezi uwanze nitakuwa najuwa nitanafakuwa kazi ni saangapi ama nafaa kuwa nimemaliza kazi yangu saangapi na kwa kila kazi ambao napewa nahakikisha kwamba nimekaa mda mda wenye niko najua kwamba nitamaliza baada ya muda huo kwa mfano nikipewa kazi za tarakilishi. Najipa mda wa masaa tatu kwasababu kazi mingi sana ninaoifanya ni ya tarakilishi kwa hivyo najipa mda wa masaa tatu kwasababu najua baada ya masaa hayo nitakuwa nimemaliza kazi yangu na pia mwezi ukianza huwa nahakikisha kwamba nimeuliza wakubwa wangu kazi ambazo nitakuwa najihusisha nayo mwezi huo ili wakati ninapofanya mipango yangu ama ninapoandika jinsi nitakavyo wakati naandika ratiba yangu lazima nikue najua kila kitu kuhusu kazi hiyo ili niweze kupanga masaa na kuweza kupanga muda ambao nitautumia katika kazi hizo na pia nieze kupanga kazi ambao nitaipa kipaumbele ikifika ni kazini.

Naa mi huvaa saa kama njia moja yakuniongoza ninapo toka nyumbani ama ninapotoka kazini mimi huvaa saa huwa inahakikisha ya kwamba ninapanga muda wangu vyema na ninapanga kazi ambazo nikonazo kwa siku salama sababu muda unaposonga lazima nikuwe najuwa ukifika kwa mfano saa nane nafaa kuwa najihusisha na kazi hii na hii nikiamka asubuhi nimeeka masaa inafaa kuniamsha saa hiyo inafakuniamsha kwa sababu ya shughuli ambazo nimezipanga kwa siku hiyo kwa hivyo napenda sana kuvaa saa mi ni mtu ambaye anapenda sana kupangilia kazi yangu na muda wa kazi hizo kwa hivyo lazima niwe nayo mkononi ili ieze kuniongoza kwa kazi ambazo nazifanya.